Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayoweza kuleta manufaa kwa jamii na pia kumfanya mfanyikazi ajihisi anashiriki katika jambo lenye maana. Kazi ya aina hii mara nyingi hujumuisha kusikiliza watu kutatua changamoto zao na kutoa msaada kwa kweli. Hii inaleta hisia ya kujenga uhusiano na wa kudumu na jamii na kila siku inakuwa na upekee wake. Hakuna siku mbili zinazofanana na hilo hufanya kazi iwe la kuvutia na lenye msisimko. Zaidi ya hayo, kazi yenye mvuto ni ile inayomfanya mtu ajihisi anajifunza kila mara. Kazi inayohitaji ubunifu na ujuzi wa mawasiliano hujenga uwezo wa mtu na kumfanya awe na mitazamo mpana zaidi. Hii ni kazi inayomfanya mtu asiishi kuchoka kwa sababu kila changamoto ni nafasi ya kujifunza kitu kipya na kuimarisha uwezo wake binafsi. Kazi yenye manufaa pia ni ile inayolipa vizuri malipo mazuri si kwa sababu ya pesa peke. Bali kwa sababu yanampa mtu uhuru wa kupanga maisha yake kwa utulivu. Inamwezesha kuekeleza katika mambo yanayojenga familia afya na hata jamii. Kazi inayolipa vizuri pia huku ikibaki na kuvutia na yenye manufaa inakuwa daraja la kuunganisha ndoto na uhalisia. Kwa hivyo kazi ninayothamini zaidi ni ile inayoweza kuunganisha kujifunza na kushirikiana. Kuleta msaada wa wa kweli kwa wengine na kuhakikisha ustawi wa kifedha. Hii ni kazi inayojenga mtu binafsi na pia ni jamii kwa jumla. Kazi bora ni ile inayochanganya mtu mvuto, manufaa na malipo. Hii ndiyo kazi inayomfanya mtu ajihisi anashiriki katika safari yenye maana. Huku akijenga maisha yake na ya wengine kwa njia yenye tija na furaha.